Na shiriki vizuri katika jamii yangu kwa mambo tofauti tofauti kama kusafisha mazingira, kuheshimu watu wakubwa na wadogo, kuepuka matusi na kusuluhisha matatizo kwa amani, kusaidia watu wanao hitaji usaidizi wakati washerehe na wakati washida. Na hii yote inaleta maendeleo katika jamii yangu.

Rangi ninayoipenda ni rangi nyeupe ambayo unaeza ukaiona kwa vitu tofauti tofauti kama kwenye viatu, pia kwenye nguo. Huwa bado unaiona kwenye nyumba au maduka ya vifaa vya ujenzi. Na huwa inatumika kutengeneza vitu mingi vya kisasa ndo maana naipenda.

Ningependa kujaribu mchezo wa kuogelea kwa sababu na upenda mchezo huo na huwa na waheshimu watu ambao huwa wanashiriki kwenye mashindano ya kuwagilea huwa najaribu sana kwenda kuogelea kwa sababu naamini siku moja nitajipata nikishindana kama wale watu wengine.

Kazi ya dharura ni mzuri kwa sababu inasaidia familia mingi kuweza kujikimu kimaisha. Wakati hiyo kazi inakuja inasaidia baba na mama kuweza kuifanya hiyo kazi na kupata hela ambayo watalisha nayo familia yake. Kwa hivyo hiyo kazi ni mzuri na inasaidia familia mingi sana.

Napenda kuvaa viatu venye sakafu tambarare kwa sababu vinapendeza wakati umezivaa na nirahisi kuvua na unajisikia vizuri ukuwa umezivaa naweza washauri watu wote waweze kuzivaa viatu hivyo kwa sababu ukuwa umezivaa unaweza kukimbia na kuondoka kwenye hatari wakati inapotokea.

Sina siku maalum ya kuenda dukani. Mimi huenda dukani wakati wowote ambao nimepata sina kitu fulani kwa nyumba. Kwa mfano naweza pata sina chumvi kwa nyumba. Huo ndio wakati ambao nitaenda dukani. Wakati nimepata sina kitu fulani kwa nyumba na inahitajika papo hapo. Huu wakati ndiyo nitaenda.

Kinywaji ambacho mimi napenda kukunywa asubuhi ni kiamka, napenda kukunywa majimoto na pia napenda kukunywa chai. Majimoto huwa nakunywa kwa sababu huo wakati tumbo haina kitu. Kwa hivyo huo wakati ni mzuri sana wakukunyua majimoto. Halafu ukikaakaa kama dakika tano waweza sasa kukunywa chai yako na kitu ambayo ulikuwa umepanga hiyo siku.

Nimewai fikiria kuanzisha biashara mara mingi sanda lakini hilo jambo halijawaitimia kwa sababu hamna hela ya kutosha ya kuanzisha biashara hiyo kwa hivyo hua inabidi naendelea kufanya kazi ya kuandikwa ili niweze kupata hela ya kutosha ya kuanzisha biashara yangu.

Mimi napenda kucheza na watoto, watoto ni baraka kutoka kwa Mungu, napenda kucheza na wao kwa sababu huwa wananifanya, nasikia nikiwa na furaha, na napenda bado kukaa na wao, na huwa nasikia vizuri, nikiona mtoto akifurahia kwa sababu yangu.

Mimi wakati mwingi napenda kununua vitu vya kupika kwa sababu napenda kupika wakati wowote ambao nimeenda sokoni au dukani huwa napenda kununua mapochopocho ambayo yatanisaidia niweze kupika chakula kitamu chenye kitapendwa na kila mtu.

Huwa napenda kukunywa soda, napenda kukunywa soda kwa sababu inafanya mwili wako usikie uku umetulia, wakati umetoka kufanya kazi unaweza kukunywa soda baridi, inafanya mwili wako unasikia ukiwa umetulia, na pia watu wengi wanapenda kuikunywa kwa sababu inatuliza mwili.

Mazingira ninayo ipenda ni mazingira ambayo imetulia kwa sababu inamfanya mtu aweze kuwa makini na kitu ambacho anafanya. Mazingira ingine napenda ni mazingira ambayo inawatu wengi kwa sababu inakufanya unaweza kuongea na watu hao na akiliyako inafanya, akiliyako inaweza kupanuka na kujua mambo mingi kulingana na vile unaongea na watu wengi.

Mimi huwa naoga marambili kwa siku, huwa naoga asubuui nikitoka kuelekea kazini, na huwa naoga jioni nikirudi kutoka kazini. Huwa naoga jioni kwa sababu nimetokea kazi nikiwa nimechoka, na lazima niweze kuoga ili nisikie mwili wangu ukiwa umetulia.

Sina wakati maalum ambao unapenda, mimi napenda wakati wa joto na bado wakati wa baridi kwa sababu inaweza kusaidia mwili kuweza kuelewa wakati wa baridi ukifika unahitaji kuvaa fulana na wakati wa joto ukifika inawezesha mwili kuweza kujua kuwa unahitaji kutoa fulana.

Mimi wakati ambao nina marafiki zangu napenda kupiga gumzo na wao niweze kuambia ambacho kiko katika akili yangu na pia napenda kuburudika kwa sababu tumeka sana kama hatujapatana kwa hivyo hiyo inaweza kutusaidia kuweza kubadilishana mawazo na pia kusikiliza mwingine mawazo yake.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda kucheza na wale watoto wengine kwa sababu nilikuwa najihisi nikiwa na hiyo uwezo na nguvu ya kuweza kucheza na wale watoto wengine. Pia nilikuwa napenda kutembea na wale watoto wengine kutembelea majirani, kutembelea watu wazee na kutembelea watoto ambao hawana wazazi. Ilikuwa ina nifanya nasikia nikiwa nimetulia.

Mimi napenda majira ya kiangazi kwa sababu wakati kuna kiangazi yaweza kukufanya ukaweza kutaka kufanya vitu mingi sana kama kuogelea wakati wa kiangazi ni wakati mzuri sana wa kuogelea na kujifunza kuogelea kama haujui.

Harufu ninayo ipenda ni harufu ya chakula kwa sababu ya kufanya utake kukula na pia mimi napenda kupika kwa hivyo hiyo harufu huwa naisikia mara mingi wakati ninapo pika ama wakati ambao ninapo kieka chakula kwenye jiko.

Napenda kukula samaki lakini kitambo sikuwa naweza kukula samaki lakini sikuhizi nimejifunza na ninapenda kukula samaki. Pia nimejifunza kupika samaki, naweza pika samaki, naweza pika tuna, naweza pika mpunga, naweza pika samaki yoyote kwa sababu ninajifunza.

Mimi sijawahi chelewa mahali popote. Mimi najua masaa yangu na kama nahitaji kufika mahali mapema huwa naangalia masaa yangu na kuweza kutoka nyumbani mapema. Pia sijawahi chelewa kwa mkutano wowote na najua kuangalia masaa yangu.

Mimi ule mziki ninaouskiza mziki wa bongo kutoka Tanzania napenda hawa waimbaji kwa sababu wanaimba vizuri, wanapea mawaidha kwenye nyimbo zao na huwa inaelimisha mtu unaposikiza nyimbo zao.

Kusubiri kwenye mistari huwa inachokesha sana lakini inabidi unasimama ama unaketi kuweza kuongojea kwenye mistari ili uweze kupata tunzo ambalo limekupeleka mahali pale.

Huwa natumia video kwenye mawasiliano lakini sio kila wakati. Huwa naweza kutumia video kwa kwenye mawasiliano wakati ambao ninaye ongea na mtu wakaribu kama kama dada yangu, kaka yangu, mama yangu ama baba yangu.

Programu ambayo mimi hutumia kila siku ni TikTok kwa sababu inakuanga na video mingi na ikona michezo ya kuigiza. Na unapotazama hizo video zinakufunza mambo mingi, zinakuelimisha na zinakujulisha mambo ambayo haukua unajua kuhusu nchi yako.

Rangi ninayo ipenda kwenye ukuta ni rangi nyeupe kwa sababu hiyo rangi huwa inapelekana na kila kitu ambayo utaweza kueka kwa nyumba yako kwa mfano unaweza kueka kiti unaweza kueka radio unaweza kueka televisheni na hiyo rangi huwa inaambatana na kila kitu ambayo utaweka kwenye hiyo nyumba.

Huwa naboresha michakato ya kazi kwa kupanga na kipa umbele kwa kuweka kazi kwanza na kupanga ratiba yangu kila siku. Na pia kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi mara kwa mara na shughulikia mafunzo na au kusoma binu mpya zinazoweza kufanya kazi yangu iwe rahisi.

Ndiyo nimewahi kulima kwenye shamba letu ambapo tulikuwa tunalima viazi tulikuwa tunalima kahawa ambayo hiyo kahawa baadaye tulikuwa tunaiuza na tunapata hela ambayo ilikuwa inatuwezesha kujikimu katika kimaisha.

Nawahimisha kazi kwenye maisha yangu kwa kupanga muda. Napanga muda, wa ratiba yangu kwa umakini nikiwa na muda wa kazi na pia muda wa familia. Pia naweka mipaka. Naweka mipaka ya muda wakazi na muda wafamilia. Na pia muda wa kibinafsi ili kuwepuka msongamano.

Mikutano ambayo ninapenda ni mikutano ambayo inaweza kusaidia kazi yangu na inaweza kunisaidia kwenye maisha. Kwa hivyo napenda mikutano ya kikazi ambayo itaweza kunipatia hela kwa sababu hela ni mzuri yawezakukusaidia kujikimu kimaisha na kujisaidia kimaisha kwenye mambo yako yote ambayo unafanya.

Kipaumbele kazini ni kusikiliza kwa umakini kwa sababu kusikiliza ni muhimu zaidi ya kuzungumza. Mara nyingi kwani kuna saidia kuelewa na kushirikiana vizuri. Pia heshima na adabu ni kitu ya maana kwa sababu mawasiliano ya nyenye heshima yanachangia ushirikiana bora na mazingira mazuri kwenye kazi.

Ndiyo huwa naweka malengo ya kila mwezi. Kwa mfano huwa na pima matokeo na kurekebisha. Kwa hivyo kila mwisho wa mwezi, ninapima malengo gani yalio kamilika na malengo gani, hayaja kamilika na kwanini hayaja kamilika kisha na yaweka kwenye mwisho wa mwezi. Pia naandika malengo na nafuatilia maendeleo. Naandika malengo yangu na kutumia kalenda na kufuatilia maendeleo kila wiki.

Ndiyo ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia kwa sababu teknolojia ni kukuja ilikuja. Watu wa kitambo walikua wanaishi vizuri bila teknolojia yoyote kwa hivyo hiyo haiwezi ikanizuia mimi kutoishi bila teknolojia. Kwa hivyo ninaweza kuhishi bila teknolojia.

Mimi sina rafiki wa karibu zaidi lakini nina marafiki wengi ambao tunasaidiana kwa mambo tofauti tofauti kama kubadilishana mawazo, kubadilishana mambo ya kazi, kubadilishana mawazo ya biashara na mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo sina rafiki wangu wa karibu lakini nina marafiki wengi ambao tunasaidiana na wao kimaisha.

Mwandishi wa vitabu ambaye nilikuwa nampenda Lakini hatimaya aliweza kuiaga dunia alikuwa anaitwa Ken wa Libora ambaye alikuwa anaandika vitabu vya kiswahili sanifu na nilikuwa napenda sana kusoma vitabu zake na kumsikiliza kwenye vipindi vyake tafauti tafauti ambazo alikuwa anaweza kuzileta kwenye televisheni.

Sina siku maalum ama wakati maalum ambao ninapenda kuenda hospitali. Wakati kwa sababu sina kitu cha maana au sina ugonjwa wowote ambao utafanya niweze kuenda hospitalini. Kwa hivyo, unaweza kuenda hospitalini ama ninaweza kuenda hospitalini wakati nimeugua. Kwa hivyo, unaeza pata hata mwaka imeisha kama sijaenda hospitalini. Mungu ameweza kunilinda sina ugonjwa wowote sina uuguzi wowote kwa hivyo naweza jipata mwaka umeisha kama sijaenda hospitalini.

Huwa sijikingi juwa kali. Jua kali inapo wakanikiwa kwa barabara. Huwa natembea tu jua inanichoma. Lakini mara kwa mara nimekua nikifikiria kununua kofia ambayo inavaliwa kichwani ambapo wakati kutakuwa na juwa ama kiangazi nitaweza kuivaa na kuzuia jua kunichoma sana.

Ninapo ona kuna msongo wa magari, naweza kukua na utaratibu, ninapo tembea, na ambapo ninavuka barabara, na kuwa na umakini, ili kukiweza kuwa na ajali yote ama hatari yote, ninaweza kuepuka, na pia ninapo ona gari ikiendeshwa kwa mwendo wa kasi, ninaweza kuiondokea iweze kupita, pia mimi niweze nikapita.

Ninapenda kufuatilia chaneli za michezo kama Supersport ili kujua mechi na mashindano ya michezo, pia ninapenda kufuatilia habari, chaneli ambazo zinacheza habari, kama Citizen TV ili kuweza kupata maarifa ya kila siku na kueza kujua vile ambavyo nchi inaendelea.

Napenda kuenda sinema lakini sijawahi nikaenda. Sinema inaaminika kuwa ni ya watu ambao wanaopendana au wapendanao ni wawanaweza kuenda sinema. Mara mingi wakati wangu nawezanga kuenda kazini kwa hivyo wakati wa kuenda kwenye sinema huwa sipati hata kidogo.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kwa mfano ninatumia whatsapp kuweza kuongea na marafiki, kuweza kuongea na familia na pia jamii na pia naweza kutumia facebook kuweza kufikisha ujumbe kutoka kwa mtu moja mpaka mtu mwingine.

Ninafua nguo mara mbili kwa wiki kwa sababu ninapofua marambili kwa wiki hii huweza kunisaidia niweze kupunguza kazi kwenye nyumba ambayo ninaishi. Na pia nikipata nguo ni mingi huwa naweza kufua mara tatu kwa wiki. Kwa hivyo inalingana na kiwango cha nguo ambacho ninacho.

Sina mfumo maalum ambao ninapendelea lakini sana sana ninapendelea mfumo wa android ambao ndiyo natumia kwa sababu ni rahisi kutumia na unaweza kubadilisha vipengele vingi na unachaguo nyingi ya programu.

Mafanikio kibinafsi ninayoyadhamini ya kwanza ni kupata mrejesho mzuri ambapo sifa kutoka kwa wateja au wafanyikazi wenzangu, hunipa motisha na kunionyesha niko kwenye njia sahihi, ya pili ni kuboresha ujuzi wangu ambapo, hujifunza ambapo huwa na jifunza mambo mapya kila wakati na kwamfano kama mawasiliano bora matumizi ya teknolojia au mbinu mpya ya kufanya kazi kwa ufanisi.

Maoni ambayo huwa napokea kutoka kwa wengine ni maoni ya kujumuika katika jamii ambapo hiyo maoni inawezanga kunisaidia na pia ni maoni mazuri ni maoni ya kunipea moyo na ni maoni ya kunisaidia niweza kuendelea na maisha yangu ya kila siku.

Timu bora ya mpira waki rugby waki marekani ambayo ni naifahamu ni United States Men National Rugby Union Team. Hii ndio timu ya taifa inayowakilisha marekani katika mashindano ya kima taifa kama kombe la dunia la rugby. Inajulikana kama Eagles na ilikuwa ikishiriki nafasi ya juu katika kati ya timu za dunia. Wachezaji wa wengi hushindana dhidi ya mataifa makubwa ya rugby ulimwenguni.